Kusema ukweli, mimi sipendi kupiga picha. Kwa hivyo, mara nyingi huwa sipigi picha. Wakati ambapo mimi hupiga picha ni labda nikiwa kwa sherehe ama nikiwa na marafiki na wametaka tupige picha pamoja ili iwe ukumbusho wa kutangamana kwetu.

Mimi hufanya zoezi kila asubuhi. Kwa hivo, ninapo amuka hutenga dakika kumi ama dakika kumi na tano ambazo huwa nafanya zoezi kila siku. Zoezi hili huwa naipata linanichangamsha, linaniamsha, na linanifanya nianze siku ya yangu, nikiwa nimechangamka, na mwenye furaha.